Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni mkate. Mkate najipata nikila mkate yasubuhi, nitala mkate, nikisikia njana nakula mkate. Katikati ya siku, bada ya masa ya chakula cha mchana. Kama sijapika ata kwa nyumba najipata nikila mkate. Kwa hivyo mkate ndio chakula nacho kula zaidi kwa nyumba na mchana. Kabla nipike chakula cha jioni. Kwa hivyo ninaposikia nja sikosi mkate kwa nyumba. Kwa hivyo mkate ndio ya muhimu. Sikosi mkate kwa nyumba. Kwa hivyo kila nikisikia nja. Lazima nile mkate ndio.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni disemba, kwa sababu disemba ndio nilizaliwa, naweza na shereke, hapo ndio na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa, ambayo ni muhimu sana katika maisha yangu, na pia tunasherekea krismasi kwa hiyo, kwa hiyo, hiyo msimu, na pia tunapatana na wale watu ambao tujawaona mwaka mzima kwa familia, tunashirikiana na familia vizuri, tunasherekea na familia, tunaonyeshana upendo, tunapata mazawadi kwa wingi, tunakula vipochopocho, tunakula nyama kwanza, nyama imechomwa, nyama imekaangwa, nyama ya supu, nyama ya kila aina. Na huu msimu ni wa kula, kula, kujivinjari naku kukunywa, kukunywa pia. Msimu wa disemba tunakunywa, tunakula, ni wakati wa sherehe kabisa na wakufurahiana. Na pia kupata wakati wakuungana na familia yangu. Ndio, msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni disemba.

Ndiyo, nahifathi kitu cha dhamani na vitu zangu za dhamani nahifathi kwenye benki kwa sababu nahisi zipo salama zikuwa kwenye benki na pia kwa ilhali kitu kinaweza nifanyikia, familia yangu inaweza pata vitu za dhamana huko kwa benki kushinda kuweka kwa nyumba, ukiweka kwa nyumba huna uhakika wa usalama katika nyumba kwa sababu nyumba ikona unaweza muamini muaminia katika nyumba yako kwa hivyo vitu za dhamana dhamani mimi nahifathi kwenye benki ndio namjulisha wapendwa watu ninaowapenda watu walio karibu na mimi kama vile bwana yangu na watoto wangu. Hao ndio naohusisha ninapoeka vitu za dhamani kwa sababu hao ndio wanaitaji kujua kama kama watu wangu.

Ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu. Kama pale jumia hata niliitisha televisheni. Na nikaitisha ile kitu ya kubeba mtoto. Napenda kununua vitu kupitia simu kwa sababu. Sishindi nikienda kuzurura kutafuta ni wapi nitanunua. Ile kitu nachotaka. Kwa hivyo kupitia simu naingia tu hapa. Mtandaoni natafuta. Ile kitu nataka nanunua. Kama pia nilinunua pia nguo, nimenunua viatu, nikanunua mguo za mtoto, nikanunuwa pia simu. Hii simu ninayotumia pia nilinunua kupitia simu nyingine. Kwa hivyo mimi natumia simu kununua vitu. Sana sana ata ni ngumu hata niende kwa duka kununua kitu. Kwa hivyo mara mingi hata najipata tu nikinunua na simu. Nachukua tu simu yangu naingia, nafungulia mtandao, naingia, naangalia, ninachotaka, na napata kwa urahisi bila kuchoka.

Naamu, nisha wahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Nilienda pale Nairobi. Nairobi ke ICC kuliguwa na tamasha la mziki. Na ata si mara moja. Nimeenda mara katha, mara mingi. Hio ndio, mambo inayo nihusu. Halafu napenda muziki. Kwa hivo kwenda kwa tamasha la muziki, hio ni jambo ambalo ni la kawaida pia kwangu. Kwa hivyo ndio. Nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na nikaweza kushuhudia aina za muziki mingi, tofauti tofauti, kuna mziki wa kitamaduni, muziki wa kisasa, muziki wa aina zote wa kitambo, wa mapenzi. Mimi napenda kwanza kitamaduni. Kwa sababu inanifanya ninajua mahali ambapo tumetoka kama binadamu na kama kama watu wa jinsia tunapenda aina gani za muziki. Kwa hivyo mimi nafurahia kwenda kwenye tamasha za muziki.

La sina ndege wa kufungwa nyumbani. Lakini naweza taka kueka kuku hapa nyumbani na pia bata muzinga. Lakini sana sana naweza taka kuanza na kuku hili nieke kuku za mayai, nieze kuuza mayai, nipate pesa. Na pia nieke broila kuku za nyama. Na ambazo naeza pia kuku wa kienyeji ambao na nilishe naweza uza, nipate pesa zaidi. Ndiyo naweza taka kueka. Ndege wa kufugwa.

Chakula chakigeni ambacho nisha waikijaribu ni ni chakula kipi? Mi sidani. Sidhani nisha ijaribu chakula chakigeni. Ni kama ya chakula kipi? Kama cha wachinese. Ewa cha wachina. Nisha ijaribu chakula ya wachina. Nilikuwa kwa casino. Ambayo ni ya wachina. Wachina. Na nikaweza kula nguruwe iliyopikwa na wachina. Kwa hivyo, hivyo ndonaeza sema ndiyo chakula ya inje, ya kigeni, nisha ijaribu, sijija ijaribu kingine. Mina ogopa sana kujaribu chakula cha kigeni. Kwasabubu sijui kimepikwa vipi na kimepikwa aje, malabda nitapenda, sitapenda. Lakini mi usema ninaeza taka kujaribu chakula ya Nigeria. Hila naogopa, naogopa kile chakula kwa sababu chakaa ni kama kidogo kwa kukiangalia tu hivi haukipendezi. Lakini vile naona watu ni kama wanafuraia kukila. Labda naeza jaribu siku moja, ntajaribu. Nione kama ntaweza, ntaweza kukila.

Muziki ni naosikiza mara nyingi ni bongo. Napenda bongo. Napenda kwanza wimbo wa diamond. Na pia Alikiba. Napenda alikiba. Kwanza wimbo wake wa jamani. Mimi napenda kasaule. Kama mapenzi ghorofa yamejaa kari yako. Mimi nina mapenzi tele. Hiyo ya Alikiba. Hiyo napenda huo wimbo sana. Na pia Diamond. Na Harmonize. Waimbaji wa bongo wanaimba vizuri sana. Pia mboso, kunaye mario, kuna huu wimbo wa power. Napenda nyimbo za kibongo. Sababu zanizungumzia mimi. Zanizungumzia na vile ninavyo penda maisha yangu.

Mimi huakikisha nimekunywa gilasi nane kwa siku za maji kwa sababu maji ni uhai na maji inasaidia sana katika afya za binadamu. Kwa hivyo najipata ni kinywa maji hata za zingine mara mingi kushinda hiyo gilasi nane. Nitakunywa maji ninaposikia kiu lakini lazima nihakikishe. Lazima nihakikishe kwa siku nimekunywa gilasi nane. Za maji.